Mimi huwa nasherekea siku kuu kupitia kwa njia mbali mbali. Kwa mfano, huwa napenda kuenda sehemu za burudani ama mahali ambapo kuna sherehe. Alafu, pili huwa napenda kujumuika na marafiki zangu. Huwa tunahakikisha yakwamba tumetafuta vyakula vyakutosha na vinywaji ilikuweza kujiburudisha.

Mimi huwa napenda kutembelea sehemu mbali mbali njini muetu. Kama vile mijini, uwa napenda kuona mambo mapia na yanayoendelea katika miji mikuu. Pili, uwa napenda kutembea katika ifadhi za wanyama ambazo ni kama vile masai mara ama amboseli. Hili kueza kuatazama wanyama tofauti tofauti.

Mimi niko na nguo aina mbali mbali, lakini huwa napenda kuvaa nguo za kidini. Mimi ni muislamu, kwa hivo huwa napenda kuvaa nguo za kidini ya kiislamu. Huwanafanya hivyo wakati nina poenda kuswali, haswa wakati wa asubui na jioni, nina po elekea musikiti, huwa navaa hizo nguo.

Mimi huwa nawakaribisha wafanyikazi wapya kwa furaha na moyo mkunjufu. Alafu huwa nawapea mwelekeo ili waweze kujua mahali ambapo watakuwa wana kaa wanapo fanya kazi yao. Hii huwa ni jambo muhimu sana kwa sababu wanafanya wale wafanyikazi wakue na ule uhuru wakutembea na kufanya kazi yao bila tashwishi yoyote.

Mimi huwa nafanya mazoezi aina mbalimbali. Kwa mfano, huwa nafanya mazoezi ya kukuza viungo viamwili wangu au kukuza misuli. Na huwa napenda kufanyia haya mazoezi katika viumba malumu ambavyo zinaitwa jimu. Na huwa nafanya haya mazoezi mara mbili kwa siku. Mimi huwa napenda kufanya mazoezi wakati wa jioni. Na baada ya kufanya mazoezi, uanahisi vizuri sana.

Maranyingi wikendi mimi huwanapenda kutembea ama huwa napenda kusoma vitabu. Pia huwa napenda kutasama runinga ili kujua mambo ambayo yanatokea humu njini na pia duniani kote. Na ninapo pata nafasi pia mimi huwa napenda kuimba na pia kucheza denzi.

Mimi huwa napenda kuweka picha zangu mtandaoni. Huwa nafanya hivyo kwa sababu huwa inakuwa ni kama mahali ambapo naweza jikumbusha vitu ambavyo nilikuwa nafanya wakati nilikuwa napiga picha hizo. Na huwa nafanya hivyo kwa sababu mimi huchukua ama hupiga picha katika sehemu mbalimbali.

Naamu, mimi uwa napiga kura. Hii ni kwa sababu mimi nimezaliwa na kulelewa katika inji ya kidemokrasia. Na wakati unapofika uwa tunapiga kura ili kweza kuachagua viongozi ambao wataeza kutuongoza kwa mambo mengi katika inji yetu. Na hiyo uwa ni jambo la kidemokrasia kwa kila mwanainji kupiga kura.

Nimewai shiriki mashindano ya kuendesha baiskeli nakumbuka nikiwa katika chuo kikuu mimi pamoja na marafiki zangu tuliwa tengeneza timu ambayo ilikuwa inastaili kuwakilisha chuo hicho kwa mashindano ya kuendesha baiskeli na tuliibuka kama washindi.

Naam, mimi huwa napenda kukula popcorn. Wakati ambapo ninapo toka kazini, ama wakati ninapo kuwa na wakati uwa naandaa zile popcorn kwa meko na uwa natumia mafuta. Baada ya hapo huwa nazipakuwa na kwanza kula nikiwa pamoja na marafiki zangu.

Mimi upenda paka. Hii ni kwa sababu paka ni mnyama ambaye uwa ni msafi, mwenye nidhamu, na pia ni mnyama ambaye upendeza ukimutazama kwa macho. Pia paka unisaidia kuuwa wanyama hatari wanaojificha kwa nyumba yangu kama vile nyoka na hata panya. Ambao ni wanyama wanaweza kuwa na hatari sana na pia ni wanyama ambayo huaribu vyakula katika nyumba yangu.

Naam, mimi hua napenda kununua vitu mtandaoni. Hii ni kwa sababu katika nchi yangu, tuna ule uwezo wa na furusa ya kununua vitu kutoka sehemu mbali mbali za dunia. Na hii inategemea na pesa ambazo mtu akonazo na pia kama uko na uwezo wa kutumia hizo vitu unazo agiza kutoka nchi za ng'ambo.

Mimi huwanakaa hadi saa inne usiku, na huwanatumia wakati huo kufanya mambo kadha wa kadha, kama vile kudurusu, kufanya utafiti na pia kufuatilia taarifa humu njini na pia maeneo mbali mbali kote duniani. Na jambo hilo huwa linanisaidia sana kupanua mawazo yangu na pia fikra zangu.

Mimi nikiwa inje huwa napenda kula mikahawani. Ninapo tembelea baadhi ya hizo mikahawa huwa zimetengenezwa kwa njia maridadi na huvutia sana huwa ni mahali ambapo pametulia na ni mahali ambapo huwa wanatengeneza vyakula, vitamu na vinavyo ridhisha mtu.

Mimi huwa nakunywa maji mara tatu kwa siku. Hii ni kwa sababu mimi ni mtu ambaye huwa nafanya mazoezi. Kwa hivo, mwili wangu huwa natoa jasho. Napoteza maji mingi kwa mwili. Na inakua ni jambo muhimu niweze kutumia zaidi ya lita nane ya maji kwa siku. Hili niweze kurudisha maji kwa mwili wangu.

Uwa nalinda mazingira kupitia kwa njia tafauti tafauti kama vile kupanda miti, kuokota takataka na pia kusafisha mito. Jambo lingine ambalo huwa nafanya ni kuakikisha ya kwamba tunapunguza utumizi wa magari yanayo tumia petroli ama diseli.

Naam, mimi huwa natumia mitandao ya kijamii na pia inategemea wakati ambapo niko na muda. Mimi hutumia mitandao ya kijamii kufanya mambo kadha wa kadha kwa mfano huwa natumia hiyo mitandao ili kupata habari zinazo elezea mambo mingi katika nchi ya Kenya kama vile siasa na pia habari za michezo.

Mimi huwa napendelea mwanga wakati wala siyo mwanga mkali. Hii ni kwa sababu huwa najaribu ama najaribu vile ninavyo weza kuzuhia uharibifu wa macho yangu. Hii ni kwa sababu muanga mkali mishale yake huwa inapenyeza hadi ndani ya macho na inaezaleta uharibifu mkubwa wa macho.

Mimi huwa napendelea kutumia t-shati wala sio shati. Hii ni kwa sababu, bei ya t-shati ninafuu ukilinganisha na hile ya shati. Jambo lingine, t-shati huwa ni raisi kuosha ukilinganisha na shati. Na pia, ninapopiga pasi huwa naitaji moto kidogo.

Naam, mimi huwa napenda kukimbia. Ninapotoka kazini kila jioni huwa natenga muda na kuenda mazoezi ya kukimbia. Jambo hili limenisaidia sana kwa sababu nimeweza kuimarisha kiwango changu cha mazoezi. Na hili jambo limenisaidia kuhimarisha afya yangu ya mwili.

Naam, mimi huwa napenda kula ugali wala siyo wali. Hii ni kwa sababu ugali ni chakula ambacho ni rahisi kupatikana na pia ni rahisi kuandaliwa. Na ninapokula ugali huwa ni chakula ambacho kiko na nguvu. Ambaye huwa inanisaidia wakati ninapofanya mazoezi na wakati ninapoenda kazini kufanya shughuli zangu.

Mimi hupenda kujifunza historia. Hili ni somo ambalo uwa linanisaidia kujikumbusha mambo mengi yaliyotendeka kitambo. Pa mfano uwa najikumbusha kuhusu historia za tamaduni za watu walioishi kitambo. Na pia uwa najikumbusha mengi kuhusu sanaa na watu waliopigania uhuru katika inji yetu ya Kenya.

Nikiwa pale kazini, kuna makosa kadha wa kadha ambayo yanaweza tokea. Na mimi huwa nachukua muda wangu kufikiria suluhisho ambalo nitatumia, litakalonisaidia kushughulikia makosa hayo. Na pia ikiezekana huwa nauliza wale ambao tunafanya nao kazi chinzi ya kutatua baadhi ya iyo makosa.

Mimi hupenda kunywa maziwa. Mimi hunywa maziwa ya mbuzi ngombe au ngamia. Maziwa ni kinywaji ambacho kina madini mengi sana ambayo ni muhimu katika kutengeneza au kunawilisha afya ya binadamu na husaidia binadamu kuepuka magonjwa mengi.

Mimi huenda hospitali, mara chache sana kwa mwaka. Hili ni jambo ambalo, nashukuru Mungu kwa sababu, huwa sipatikani na magonjwa ambayo, hunishinikiza kuenda hospitali. Na, hilo ni jambo ambalo najivunia sana na pia, mimi mtu ambayo nafanya mazoezi ili, kuimarisha afya yangu.

Wakati wa baridi, mimi huwa najikinga kupitia kwa njia tofauti tofauti kwa mfano hua navaa nguo ambayo ni mzito na pia hua nahakikisha kwamba nimechemsha maji moto hau hua natumia chai ambayo ni moto. Hii upunguza baridi katika mwili wangu.

Baada ya siku ndefu, mimi hupumzika kupitia njia tofauti tofauti kwa mfano ninapo toka kazini huwa nahakikisha kwamba nimepitia pale bafuni na kuoga. Na pia huwa natafuta kitabu ambacho kinazungumzia mambo ya biashara au kilimo na huwa inanisaidia sana kupumzisha akili ninapo soma kile kitabu.

Mimi huwa nacheza michezo ya video. Hili ni jamba mbalo napenda kufanya wakati ninapo toka kazini ama wakati ninapo kuwa na nafasi. Mchezo hii hunisaidia kupumzisha akili yangu na pia huwa inanisaidia kukua mtu mbunifu ninapo jaribu kukabiliana na hali ama matatizo yanayo ibuka katika jami.

Mimi huipenda nyama ya kuku zaidi. Hii ni kwa sababu huwa ni nyama ambayo ni tamu na huwa na ladha ya kuridhisha. Pia huwa naipenda kwa sababu huwa na madini muhimu inayoguza afya ya binadamu. Na pia nyama ya kuku huwa inaandaliwa kwa urahisi.

Mimi hupenda kuenda pwani ili kujionea mandhari safi yanayo patikana kule na pia huwa inaniwezesha kukutana na wageni kutoka inchi tofauti tofauti ama watalii. Jambo lingine ambalo huwa linafurahia ninapofika pwani ni chakula kinachotoka baharini kama vile nyama ya pweza.